Mimi shirika langu nachopenda zaidi ni ule ushirikiano wenye uko na upendo ambao uko katika shirika letu. Watu wanasaidiana na watu wanaungana. Na watu wanashirikiana katika kikundi chetu na shirika letu. Kwa hiyo, hilo ni jambo ambalo huwa linanipa moyo na linanifurahisha katika shirika letu.

Mimi data yangu nahifadhi kwenye emails zangu na pia kwenye Google Drive huwa napenda sana kuhifadhi data zangu vitu zangu za kazini karatasi zangu za shule huwa nahifadhi huko kwa sababu na kuna mahali salama na pia niko na uwezo wa kuzipata wakati wowote mahali popote nitakapokuwa si lazima niwe nimezibeba hizo data zenyewe.